Bajeti yangu ya kila siku ni bajeti ndogo sana kwa jisababu mimi ni mkulima mdogo na nanunua tu kitu ambacho ni nakihitaji.

Kesho, au labda naeza nikaeleza kuwa kesho ni siku ambayo, haijafika lakini siku ifuatayo.

Mashariki sehemu iliopo ama mahali ambapo jua linaanza kuchomoza.

Programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote, nadhani nusu tu. Nizifute zile, sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinifaa labda moja au mbili tu, kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ninanjaa sana jee, nipike nini leo, kuna wali na maharage hapa jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu raisi tu, chapati na mchuzi wamboga, ninaviuma viyazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na latha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ni na hitaji kuwanza kuanda mapema kabla awajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.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

Mitandao ya kijamii inanichukua muda mwingi. Nikopale kila saa, naangalia watu wanapo, watu wanachapisha nini. Je, hii matumizi mazuri ya wakati, sioni faida kubwa. Naona picha za watu na maisha yao mazuri. Ninaisi vibaya, lakini najua wanaonesha sehemu nzuri tu. Sio uhalisiya wote. Ninaitaji kupunguza muda huu. Labda, nitaweka kikomo dakika thelathini kila siku tu. Ni tachapisha vitu vya maana. Sio kila kitu. Sitatafuta sifa za watu, natumia muda wangu vizuri zaidi. Nitasoma vitabu au kuzungumuza na familia, maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mitandaoni.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununua maitaji ya nyumbani, au ni pumzike tu nyumbani, nisoma, nisome vitabu, nisome kitabu. Na kitabu kimoja, sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda, hiyo ni wazo zuri, tutachukua zawadi, kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurai muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri. Turidhike.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wazamani. Ule wababazetu. Kuna nyimbo nzuri na taraba. Zinaburudisha moyo. Au nisikilize rumba. Inafuraisha na kufanya ni take kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wanyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza. Niusikilize ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki utawuondolea, itakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni naisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahi, nita furahia bila aibu.-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

Nimerudi nyumbani baada siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini, nina uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadlisha nguo kwanza, nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula? Kuna wali wa jana. Nitaupasha na mayai. Raisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wa kisoma vitabu vyao. Badala ya kula, tutasafisha viombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule, naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho ili asubuhi isiwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na familia.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

Musimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Musimu huu ni rahima kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliyemgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiposahau kitu chochote.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo nae, leo naendesha radio, nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Nisilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu usiku mwema.

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga. Au nisikilize mziki tu. Labda niangalie matatizo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi. Kuona hadithi za katuni. Wanafurahia sana. Tutaweza kuangalia pamoja. Alafu watoto walale. Baadaye, nitakuwa na muda angu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadha sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.